Ningependa kupata mafunzo ya uongozi bora kazini ili kuboresha uwezo wangu wa kuongoza timu kwa ufanisi. Mafunzo haya yatanisaidia kukimarisha mawasiliano, kufanya maamuzi sahihi, kutatua changamoto kwa busara na kuongeza motisha kwa wafanyi kazi. Pia atanijengea nidhamu, uwajibikaji na uelewa wa mitindo tofauti ya uongozi. Kupitia mafunzo haya, nitaeza kuongeza tija kazini, kujenga mazingira mazuri ya kazi na kuchangia ya mafanikio ya taasisi kwa.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtoto wangu kwa sababu tunashirikiana mambo mengi ya maisha. Tunazungumza kwa uwazi, tunacheka pamoja na kusaidiana kila wakati. Mtoto wangu hunipa faraja, furaha na nguvu ya kuendelea mbele. Kupitia urafiki wetu, nimejifunza uvumilivu, upendo wa dhati na umuhimu wa kusikiliza. Husiano huu unijenga kihisia na kunifanya ni nijivunie kuwa mzazi.

Napenda mvua sana. Hasa ninapo skia sauti ya matone yakianguka paa na ardhi sauti hiyo unipa utulivu wa moyo na kunifanya nijiskie karibu na maumbile. Harufu ya mchanga baada ya mvua hunikumbusha uhai na upya wa dunia. Mvua hunipa furaha, matumaini mapya na hisia ya amani ambayo unifanya nipumzike na kufurahia maisha.

Napenda kusikiliza radio kwa sababu hunipa taarifa, burudani na maisha na maarifa mbali mbali. Kupitia radio husikia habari za kila siku, vipindi vya elimu na muziki ninao upenda. Radio hunifuaya njisikie karibu na jamii na dunia kwa ujumla. Pia hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa kina na kujifunza mambo mapya kila siku ninaposikiliza vipindi tofauti.

Kila asubuhi ninapoamka lazima ninywe maji ya Vuguvugu kwa sababu hunisaidia kuamsha mwili wangu. Maji haya husaidia kusafisha mfumo wa mmengenyo wa chakula na kuondoa sumu mwilini. Pia hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kuanza siku. Kunywa maji yenye vuguvugu hunisaidia kuboresha afya yangu na kunipa nguvu za kuendelea na shughuli za kila siku.

Kinachonipa motisha kazini ni watoto kwa sababu wao hunipa sababu ya kufanya kazi kwa bidii kila siku Nafikiria mahitaji yao, elimu yao na mustakabali wao mzuri Watoto hunipa nguvu, matumaini na malengo ya kuendelea mbele Hata ninapukutana na changamoto kazini kufanya kazi kwa bidii hunifanya nijisikie nimetimiza wajibu wangu kama mzazi na milezi.

Sijui kuendesha baisikeli, kwa hiyo siwezi kuipenda na kufurahia. Kutojua kuendesha, hunifanya nijisikie hofu, na kukosa kujiamini ninapoiona. Naona ni salama zaidi kuepuka kuendesha kuliko kujilazimisha. Labda siku zijazo, nitajifunza, nitaweza kuielewa na kuipenda. Kwa sasa, napendelea shughuli nilizozijua, na kunipa uhakika wa usalama.

Sina ndege wa kufuga, nyumbani kwasababu mazingira yangu hayaruhusu au sina muda wa kuwahudumia ipasavyo. Kufuga ndege kuna hitaji uangalizi, chakula maalumu na usafi wa mara kwa mara. Pia huitaji nafasi, salama ili wasiruke au kuumia. Ingawa sina ndege, bado ninawathamini kuwafurahia ninapo waona. Labda siku zijazo, nikibadilisha mazingira au kupata muda zaidi, nitaweza kuwafuga na kuwajali vizuri.

Lengo nililonalo kazini ni kupata cheo ili kubolesha maendeleo yangu ya kitaaluma. Kupata cheo kutaniongezea uwajibikaji, heshima na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia kutanipa nafasi ya kushiriki katika uamuzi muhimu na kuongoza wengine kwa ufanisi. Kupitia bidii nidhamu na kujifunza mara kwa mara na amini nitaweza kufika lengo hili na kuchangia mafanikio ya taasisi.

Napenda kujifunza mambo mapya kujaribu kwasababu hunipa uzoefu wa moja kwa moja. Kujaribu hunisaidia kuelewa kwa vitendo badala ya nadharia yake. Ninapokosea najifunza zaidi na kuboresha uwezo wangu. Njia hii hunijengea ujasiri, ubunifu na kuelewa kwa kina. Pia hunifanya nijitegeme kufurahia mchakato wa kujifunza na kuendelea kukua katika maisha ya kila siku.

Napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu na kunifanya nijiskie karibu na maumbile. Hewa safi miti mirefu na sauti za ndege hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Kutembea msituni hunipa nafasi ya kutafakari, kupumzika akili na kuimarisha afya mwili. Pia huniongezea upendo kwa mazingira na kunifanya nidhamini uzuri wa asili.

Ya nyumba ninayochukia ni kupika kwa sababu hunichukua muda mwingi na kunichosha. Wakati mwingine nahisi ni kazi inahitaji umakini mkubwa na uvumilivu. Hasa unapokuwa umechoka. Pia sipendi sana kupanga viungo na kusimamia mapishi kwa muda mrefu. Ingawa kupika ni muhimu, napenedea kufanya kazi nyingine za nyumbani zinazoniwezesha kumaliza haraka na kupumzika.

Mbili tatizo kwa umakini ili kuputa suluhisho sahihi na la kudumu, napenda kuchambua chanzo cha tatizo kwanza kabla ya kuchukua hatua. Hutumia muda kusikiliza maoni ya wengine na kukusanya taarifa muhimu. Umakini hunisaidia kuepuka makosa ya haraka na kufanya maamuzi bora. Kwa njia hii, ninaeza kushughulikia changamoto kwa ufanisi na kuchangia mafanikio ya kazi.

Napenda kucheza mchezo wa table tennis kwa sababu hunipa burudani na kunifanya nijisikie mchangamfu. Mchezo huu hunisaidia kuimarisha afya mwili, umakini na kasi ya kufikiri. Pia unijengea nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka. Kucheza table tennis, kumenipa nafasi ya kufikia na wengine, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya muda wangu wa ziada.